Kwa mavazi, haswa shati ama tishati. Siezi sema nina moja ambayo napendelea ama nina nyingine ambayo sipendelei nazipenda zote kulingana na wakati wa kuzivaa. Kuna wakati nitapenda t-shati kwa sababu siendi pengine afisini ama vazi niliolivaa chini linahitaji t-shati lakini si eti kwamba nina kuna moja naopenda kuliko nyingine la hasha. Kunaeza kuwa na moja ambayo inatumika ama ninavaa kwa wakati mwingi kuliko nyingine na pia inalingana na ni msimu upi na kuna nyingine ambayo hata sivai msimu huo kwa hivyo inali jambo ambalo linatofautisha ama linafanya ya kwamba utaniona na shati ama tishati msimu fulani usinione inalingana na msimu wenye nataja tu kuna msimu ambao naenda kazini sana na nayohitaji kwa wakati huo ni shati kwa muda mwingi kuliko tishati. Kwa sababu inaonyesha ile maadili ya kazini. Kwa hivyo ndo ukae kama mwenye ambaye anaenda afisini ama anaenda kazini. Sidhani kwamba tishati itakuwa ina inaleta picha nzuri. Kwa hivyo shati itakuwa ni kama vazi ambalo ni nzuri ama nitalipendelea kwa wakati wa kuliko tishati. Kwa sababu saa, kwa hivo msimu wa kazi, shati ni nzuri halafu kuna msimu ambao natoka sana lakini siendi kazini naenda shughuli zingine pengine naenda kusafiri, naenda kusherehekea, naenda kujivinjari naenda kutembelea marafiki, naenda picnic, naenda kwenye filamu kutazama, naenda michezoni, wakati huo ama msimu huo tishati itakuwa inafurahisha ama naipendelea kuliko shati so kwa kimombo ni casual, casual wear nitasema hivo kuna office wear na kuna casual wear. Kwa hivo, t-shati ni casualware, shati ni officeware. Kwa hivo, msimu ambao siendi kazini, sina pengine mikutano ya kikazi na kadhalika na kadhalika. Mambo yanahusiana na afisi ama kazi. Kweli nitapenda tishati hata nikapokuwa nyumbani ninapokuwa kwenye nyumba siezi vaa shati nimeifunga na nikafunga mpaka juu kitaki kajuu kabisa na nikaeka tai hapana. Napokuwa nyumbani nitavaa tishati ambayo haijanibana pia. Ili kwamba nahisi ya kwamba sijabanwa na niko niko huru nitatumia tishati kwa hivo ni msimu pia unalingana nikiwa nyumbani sana ama kama nimeenda kwenye njia zenye si za kikazi tishati nitaipendelea pia jambo ambalo ambalo najaribu kusema pia ni mood kuna wakati nitakuwa nyumbani lakini nihisi kwamba nahisi kutumia shati kuliko tishati nitatumia sitajifinya mimi. Jambo lingine linalofanya nichukue tishati ni kama ni jambo ambalo nime inanilazimu ya kwamba nivae tishati napoenda ofisini maybe kwa sababu ni ni vazi la kikazi, ni sare ya hiyo kazi ama ni sare ya timu fulani, ama ni sare ya tukio fulani, kwa hiyo nitavaa tishati mahali ya shati, ama nivae shati mahali pa tishati inalingana naenda wapi pia, so mahali napoenda ndo pia itazingatia ama ita. Itadictate vazi nitakalolitumia.

Kuna wakati ningesema kwamba kulikuwa na sikukuu, lakini wakati huu kidogo sikukuu ni jambo ambalo. Si eti hatulisherehekei, lakini kuna ile furaha ambayo ilikuweko msimu au wakati wa kitambo ambao hausikizwi au hauonekani sana wakati huu. Mambo yamebadilika, watu wanahisi ya kwamba ni jambo ambalo limepitwa na wakati, kwa hivyo ile furaha iliyopo haiko jinsi ilivyokuwa wakati ule, imebadilika tu. Na pia maisha vente yamebadilika, umepata mambo mengi yamebadilika. Kwa sababu, kitambo jambo la kwanza ungepata, kuna mambo ambayo utafanya, ambayo mwaka mzima hujafanya. Kuna vyakula utakula ambavyo mwaka mzima haujayala ama umekila chakula hicho mara moja au mbili kwa mwaka. Kwa sababu sasa ikifika wakati wa kukula, kama wakati wa siku kuu, unaifurahia, inakuwa jambo geni, inakuwa jambo ambalo unalithamini sana. Lakini wakati huu kila mtu anakula chakula tofauti tofauti, kila mara mpaka hakuna tofauti. Hakuna jambo ambalo utasema ninafanya ile siku ikae tofauti na siku nyingine ile. Kwa mfano, kitambo mavazi ambayo ungeyavaa sikukuu, haungeweza kuyavaa siku nyingine kama hiyo. Yalikuwa ni mavazi ya kupendeza, mavazi tofauti, mavazi ambayo wachache sana wangeyanunua. Kwa hivyo kama ungenunuliwa sana sana ukiwa mtoto, upate kama umenunuliwa mavazi yale, unafurahia. Hiyo siku unaoga mapema, unaganya mapema, unang'ara, unajipaka. Kwa hivyo kuna jinsi ambavyo unakua tu tofauti na ile wakati mwingine. Jambo la pili ambalo lilikuwa linafanyika msimu ule ukulinganisha na msimu ule ni kwamba vyakula. Vyakula vilivyokuwa vinaandaliwa ni vyakula tofauti tofauti, nyingi sana sana sana sana. Hata kama ingekuwa tofauti, chakula tatu tofauti, pengine kwa nyumba ambazo hazijiwezi sana kihela. Lakini utapata ni vyakula ambavyo hawajayala mwaka mzima. So, wakipika vitu kama vile tuseme kuku ya kukaanga au nyama au wapike chapati, ni vyakula ambavyo haujaila mwaka mzima, haujaila. Furaha unayosikia unapokula ule chakula ni furaha tofauti sana. Siku hiyo inakaa tofauti sana. Lakini msimu huu unapata vyakula hivi, mtu anavila mara mbili kwa wiki, mara tatu kwa wiki. Pengine hata kila siku. Sasa msimu ule unapofika. Hakuna tofauti. Hakuna chakula kile mtu atasema acha nikule, sijakula. Vyakula hivi amevila vyote. Hakuna chakula yoyote tofauti ambacho anataka kuila msimu. Inafanya haina utofauti sana wa siku ile, yoyote. Jambo la tatu, ungepata kwamba msimu wote ama mwaka mzima, mtoto hajatolewa akapelekwa mahali popote. Sasa msimu huo unapofika, ama siku hiyo inapofika mnatoka, mnaenda, hata mwende tu sehemu yenye kilomita moja. Ile tu jinsi ya kutoka nyumbani, eti mnaenda kama mmeoga na mmekula chakula ambayo hamjakila mwaka mzima, inafurahisha. Kwa hivyo utapata kwamba msimu hiyo wote umefurahia. Lakini wakati huu tunasema siku ni kuamka, uoge, kama una watoto uwapeleke, kama huna ulale, urudi ulale. Uamke, upike chai au upike chakula chako cha kawaida ukule, hakuna tofauti ya kushiriki msimu. Bali naweza sema kitu ambacho saai watu wanaweza sherehekea ni kama huna familia. Pengine wako nyumbani mashinani, unaweza kutoka uende uwatembelee, mkuwe na wakati mzuri, mzungumze, mpike vyakula vyenu tu hapo ni vile vya kawaida, mshirikiane hapo. Kama kuna hiyo jambo nje sawa, but kama hakuna, au nakuta ni siku ya kawaida kama siku nyingine.